Naam, mini mkenya daima, lazima nifuate matukio ya kimataifa na kuifuata vizuri vile inavyofaa kama mkenya. Jamii langu limenifunza kuwa nafaa ni nifuate izo matukio na kuonyesha adhabu na kuonyesha mini mzalendo mkuu wa hili inchi. Kwa hivyo, kila matukio, kila siku ambayo ni ya kimataifa ambayo tunayisharekea, lazima niwe hapo na nishereke pia na nishereke waaminifu wa kuwa nchi yangu imepata kimataifa.

Ushauri ambao naeza penda kumpa ambaye anaanza kazi ni kuwa anapaswa kusoma kitabu ambacho kinajulikana kuwa how to make money and how to earn a living. Hiyo ni kitabu ambayo inaelezea mtu venye anavyo anaeza eza kutengeneza pesa au anaeza eza kuishi bila kuwa na wasiwasi lolote na pia huyo mtu wl anafaa ajipange awe na pesa nzuri za kuanza kimaisha na kuanza kazi vizuri na anapaswa kuwa mwenye bidii na mwenye ukakamavu sana kwa kazi yake ndo ili apate cheo ku.

Naam napenda mziki wa jadi kuwa inaleta watu pamoja, inaleta jamii moja ishirikiane, moja kwa moja, na pia huleta kumbukumbu zingine kuwa nyimbo za jadi huwa na needs za kitambo, na pia huleta makumbusho zingine, na pia mziki wa jadi huleta hukuwa tofauti tofauti, huimba kusifu wale watu ambao walifanya bora katika enzi za zamani, pia mziki za jadi, husaidia na huleta na huelimisha wana jamii kwa kuwa upendo ndio muhimu katika jamii na ushirikiano ndio muhimu.

Naam, napenda sana mvua na napenda msimu wa mvua sana kwa kuwa husaidia mimea na malisho yetu kuwa mvua husaidia kwa njia nyingi sana huleta maji na husaidia sana wakati wa mvua, huvalia sweta kwa sababu mvua huja na baridi sana. Kwa hivyo, hupenda sana mvua na saa zingine huvalia sweta moja ama mbili kwa sababu ya baridi. Napenda mvua nakumbuka sana mvua iliponyesha, nakumbuka ndiyo nilianza kumfungulia roho mchumba wangu na nikamwambia vile ambavyo nampenda. Ndiyo, hiyo ndiyo sababu napenda mvua. Na pia napenda mvua kwa sababu msimu wa mvua watu huweza kupanda mimea na humea vizuri na pia huleta faida kuu kwa nchi.

Malengo nilio nayo katika kazini yangu ni haya, kusaidia watu kwa taarifa sahii na wazi, kueleza mambo kwa urahisi, saa zingine kutatua matatizo ya watu, watu wakiwa na matatizo wanakuja wananiambia mimi hutatua, kujifunza kutokana na mazungumzo, ili niwe bora zaidi katika kusaidia watu, kuheshimu na kuelewa watu wote bila ubaguzi.

Kwa kawaida nakaa hadi saa nne ama saa tano za usiku kulingana na shughuli nilizonazo. Kuna siku ambazo nalala mapema ili nipumzike vizuri. Hasa kama siku niko na shule ama darasa kesho yake ama nina masomo ya kazi asubuhi. Lakini pia kuna nyakati ambapo nalala kuchelewa kidogo nikimaliza kazi kusoma au kufanya mambo muhimu. Hata hivyo najitahidi kulala kwa wakati ili kulinda afya yangu nzuri kwa sababu kulala vizuri na kulala poa ni afya nzuri.

Ndiyo, nasoma gazeti mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kupata habari za ndani na nje ya nchi, kupitia magazeti, najifunza mambo mapya kuhusu siasa, uchumi, elimu na matukio ya kijamii, pia kusoma gazeti hunisaidia kuboresha uelewano wangu wa lugha na kuongeza maarifa kwa ujumla hata kama siku hizi kuna habari mtandaoni ambao naupenda sana, lakini saa zingine napenda kusoma gazeti kwa kuwa unaleta uchangamfu sana.

Kwa kawaida, ninasherehekea mwaka mpya kwa njia ya utulivu nikiwa na marafiki wangu na familia, na marafiki wangu wa karibu. Tunakutana pamoja, tunakula chakula, tunashirikiana kumbukumbu za mwaka uliyopita tukicheka. Wakati usiku wa manane, tunahesabu sekunde za mwisho na kukaribisha mwaka wa mpya kwa furaha na shukrani. Na pia tunaabudu Mungu kwa kuwa mimi ni mkristo. Pia hutumia muda huo kuweka malengo mapya kuomba ili mwaka mpya uwe na baraka tena afya njema na mafanikio nzuri sana.

Kitendo cha wema ambacho niliwahi kufanya ni kusaidia rafiki yangu aliyekuwa katika shida. Alikuwa na tatizo kidogo la kifedha. Hakuweza kupata msaada mara moja. Kwa hivyo nikampa pesa zangu ndogo. Na nikamshauri jinsi ya kutatua tatizo lake. Kitendo hiki kilimfurahisha rafiki yangu na kuniambia hatai niacha. Na pia kilinifanya niwe na furaha. Kwa sababu nilihisi nimefanya jambo nzuri sana kwa mtu mwingine. Kwa kuwa ili kufanya wema na kuleta tu furaha sio tu kwa wengine pia husaidia na kuleta fikra nzuri kwa mwili wako.

Ndio napena kununua vitu mtandaoni mara kwa mara kwa sababu ni rahisi tena haraka sana. Ninaweza kupata bidhaa mbali mbali bila kutoka nyumbani, kulinganisha bei na kuona maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Hii hunisaidia kuokoa muda na pia kunipa uhakika wa kununua kitu kizuri. Hata hivyo najitahidi kuwa makini na maduka ya mtandaoni niliyowahi kufanya biashara nayo. Ili kuepuka matatizo na kuhakikisha bidhaa ninazo zinunua zinafaa salama.